Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema ni dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hio njia. Leo naendesha zendio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.